Katika hali ya kupunguza matumizi ya plastiki, mimi nina chupa maalum ya kubebea maji ya kunywa kutoka nyumbani. Hii ni kwa sababu ya kutotaka kununua maji ya chupa kwa hivo kupunguza matumizi ya chupa za plastiki za maji. Ninapoenda madukani kununua bidhaa ama maduka ya rejareja ama soko ya mboga na matunda mimi huenda na kikapu changu maalum ili kuepuka ama kutofungiwa bidhaa ambazo nimenunua kwa kutumia mifuko ya plastiki. Plastiki zote ambazo zimekuja na bidhaa kutoka kwa viwanda mimi huzikusanya na kuzirutisha katika maeneo maalum ambayo yametengwa ambapo ii nifuko itakusanywa na kurudishwa kwa viwanda ili kutengezwa na kutumika mara nyingine tena.

Mimi ufanya kazi vizuri sana na kuastare wakati wa asubui. Manake wakati wa asubui, joto liko chini, akuna jua, na pia nguvu ni mingi. Baada ya kutoka nyumbani, pumzika usiku kucha, nakuanga na nguvu mupya na akili ni imetulia, iko freshi. Kwa hivo asubui inakuanga wakati wangu mwema na bora zaidi wa kufanya kazi.

Mimi hupenda kuimba sana. Mimi muimbaji wa kwaya ya kanisa naimba sauti ya bass. Kwa hivyo kila siku ya juma pili mimi huenda mazoezini ya nyimbo za kwaya. Na pia jumatano ikiwa katikati ya wiki pia uenda kufanya mazoezi ya kuimba. Mimi ni muimbaji hodari.

Mimi natumia wifi nikiwa nyumbani ama kazini. Lakini ninapo kuwa viwanjani ama kwa fila ama njiani hutumia data. Kwa hivo mimi hutumia zote Wifi ni hutumia nikiwa kazini ama nyumbani kuangu. Na data ya simu nikiwa viwanjani ama nikiwa safarini kuenda kazini ama kuenda nyumbani ama safari nyingine mingine kule.

Mimi habari zangu huzipata mtandaoni kwa sababu wakati mwingi mimi niko kwa simu yangu kuangalia matokeo mbali mbali na huku nikifanya shughuli zangu za kazi katika mtandao. Mimi hukutana na habari zingine ambazo zinachipuka na zingine ambazo ninazo zifuatilia katika nyuzo mbali mbali za mtandaoni. Pia kuna habari zingine mimi huzipata kutoka na kutazama habari kwa runinga na zingine kutazama ama kusikiza kwa radio, kwa hivyo njia ni mingi za kupata habari lakini sana kwa ile ya haraka na mara nyingi mimi hupata katika mtandao wa simu.

Inategemea na matumizi lakini kwa siku ya kawaida mimi hucharge simu yangu mara moja kwa siku. Hiyo ikiwa ni nyumbani ninapoondoka asubuhi inakuaga imejaa na nitarudi kama bado imehifadhi moto. Lakini tarakirishi yani laptop yangu mimi hucharge kama mara tatu nne kwa siku kwasababu ya matumizi yake ninaitumia kwa sana na huwa haiweki imoto kwa muda mrefu.

Mara si moja mimi nimesafiri kwa ndege. Nimekuwa nikisafiri kwa ndege kwa muda tuseme miaka saba sasa. Inde ya ndani kwa ndani, yaani ikiwa ndani mwa inji na pia kima taifa. Kwa sababu hufanya kazi nje ya taifa langu. Na usafiri uliopo niwandege kwa hivo kwa mara nne kwa mwaka mimi utumia ndege za kima taifa. Na mara katha mimi utumia ndege za ndani kwa ndani.